Kabla nilale huwa naoga na maji baridi kabisa kisha nasugua meno yangu navalia vazi langu la kulala kisha nitaenda kitandani niusome kitabu ambayo ya hadithi ambayo naipenda sana kabla sijalala kisha nisome biblia niombe na nilale. Kwa hivyo.

Naam, napenda chakula kitamu, nimekuwa nikipika chakula kitamu, na kwa mfano ya chakula kitamu ambacho nakipenda ni chakula. Kama vile ugali, kwa samaki, ugali kwa nyama choma, hiyo ni chakula changu nzuri sana ambacho, kila wakati naupika. Haswa wakati wa wikendi, wakati ambapo niko nyumbani, na ni wakati mzuri nzima.

Naupenda sana mchezo wa olimpiki haswa zile mchezo fupifupi ya kukimbia. Mimi napenda kukimbia hivyo basi napenda mchezo wa olimpiki. Kitu ambacho kinanifuraisha kwa mchezo wa olimpiki ni kwamba unaposhinda maisha yako inabadilika. Pili wakati unakimbia pia unaitengeneza afya yako. Kwa mfano unasaidia wakati unakimbia inasaidia kiafya. Ni mzuri sana.

Ninatoka katika familia yenye ina watoto wa tatu. Ikiwa mimi ni mtoto wa mwisho, mimi ni mtoto wa tatu.

Napenda sana rangi nyeupe. Rangi nyeupe unavutia. Rangi nyeupe ni rangi ambayo naipenda. Na katika nyumba yangu nimepaka rangi nye upe kwenye ukuta. Na ninapenda rangi hicho kwa sababu nilikipenda tangu ututoni manake mama yangu alikua anaipenda sana kutuvalisha nguo nyeupe kila kitu ambacho ukiweza na ni rangi pia ambayo hata ukivaa nguo inaendana na rangi nyingi tofauti tofauti.